Zana gani za dijiti unatumia kila siku? Mi natumia kompyuta. Ama tuseme ni ni laptop kama niko nazo. Natumia. Mara kwa mara natumia simu yangu.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndiyo. Mimi inapenda chakula kitamu. Sipendi kula chakula imepikwa vibaya. Napenda chakula kitamu. Tuseme, mchele pilau. Yenye kando yake ikona kuku. Imekarangwa. Ama tuseme, hapo, yaani chakula tu tamu. Bora chakula ni tamu, mimi napenda. Hata iwe ni mboga imepikwa vitamu nitakula.

Unapenda nini kuhusu ushirika lako? Mimi siko kwa any ushirika kwa sasa. Na sijawahi kuwa kwenye ushirika wowote. Saa ni ngumu sana nieleze maoni yangu vile mimi na kama napenda kitu hapo ndani ama sipendi. Ningekua nishakuwa kwa aby ushirika ningejibu but si jawai.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Nataka nifike. Nifike nilisema nikuwe nimefika. Yani ile target nilikuwa nimeweka. Nilikuwa nimeeka. Lazima nifike hapa. Sasa nitafanya juu chini hadi nifike. Lazima target nilikuwa nimeweka ndo ifike.

Nizoea gani nzuri ulilo jenga, niseme kuunini kuunini kusuka, mnjua nilizoea kushuka watoto, sasa vile nilizoea kushuka watoto, sasa watu wakanijuwa na iyo. Sasa niseme iyo ilikuwa jina, nimejenga jina angu kwa sababu mini mwenye nashuka watoto na sishuki uchungu na watu wamenipendelea, sasa ilikuwa mazoea.

Unakula nini mara nyingi asubuhi nakunywa chai chai chai na kinywaji hiyo ndio na chai ya maziwa hiyo ndio nakula kila mara asubuhi nikiamka kabla sijaanza kazi zangu za nyumba lazima nikunywe chai ili inipee nguvu. Saini.

Je wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku. Usiku aje mimi siamkangi mapema. But nalala nalala silali mapema pia. Nalala kama saa zimeenda sasa mimi si mtu wa kuamka mapema. Maybe naeza amkta mapema kama kuna kitu nataka kufanya kesho yake.